Nimewahi kwenda pwani ama huku tunakuita kule Mombasani. Lakini hata sikuwa Mombasa haswa nilikuwa mahali kunaitwa mtwapa. Lakini ni huko tu pwani kuna kuna bichi. Eh na maji ya bahari eh bahari la indian. Ama indian ocean. Na huko kuna raha sana, nilikupenda sana, nilienda siku, ilikuwa siku tatu ama nne hapo, sikumbuki haswa juu ilikuwa miaka mbili iliyopita nilienda mwaka wa elfu mbili kumi na elfu mbili ishirini na tatu eee, ishirini na nne hapo agosti eee, kwa hivyo kulikuwa kuzuri sana hewa yake ndio ilinishangaza juu siku niliwahi enda kitambo sana, nikiwa mdogo kwa hivyo sikuwa nakumbuka kwa hivyo tuliposhuka eee, nilisikia hiyo hewa ikiwa tofauti sana juu sikuwa natarajia ilikuwa hewa moto sana ilikuwa moto sana kuliko yenye tumezoea na huku, wenye tunaishi huku karibu, sasa na milima. Kwa hivyo juu ya hiyo bahari, unajua maji inainayeyuka ama inapanda sana juu ya jua. Kwa hivyo pia hewa imejaa tu na hiyo kijoto na humidity yaani hiyo. Kwa hivo hiyo ilinishtua kwanza na pia joto kuna joto jingi sana huko huko watu hukaa tu na nguo zenye si mzito mzito yaani hautasikia joto sana. Na pia hizi fans hukaa zikiwa on juu ya kupepeta watu ama ukiwa na kapepeti kako unakaa nako kwa mfuko unakaa tu ukijipepeta kwa sababu joto ya huko joto ya huko ni jingi sana alafu na nafikiri pia hufanya pia maisha ya huko inakuwa pole pole yaani watu hufanya tu kazi yao tu pole pole hawana haraka unajua tumezoeaa huku kila kitu tu ni haraka maisha ama yaani maisha eeh maisha huanza asubuhi sana kama saa kumi na moja ama hadi saa kumi hadi saa tisa utapata watu washatoka nje. Wameenda sasa kutafuta pesa kufanya kazi yaani watu wanajituma sana alafu pia kulala hata wengine hawalali lakini huko maisha iko pole pole sana yaani hadi kufungua duka duka lenyewe wanafungua huko saa nne huko yaani ni kama wakona mambo ingine tu ya kufanya kuliko tu kushinda hapo yaani hawana hio haraka kutaka kutafuta pesa sana na wako tu na chakula yao, ni tamu, na ni wapishi sana, ni wapishi, lakini nilipenda tu huko, kama si vile tunataka tu kutafuta pesa mingi, mtu angetaka tu aende huko aishi. Na ni nafikiria ndio maana matajiri wakipata pesa wao huenda kutafuta manyumba na huko, wanatafutama kama beach houses, wanajenga huko, wakitaka tu kurelax, unaenda tu huko unakaa juu kazi ni kuamka, kukula, kuenda kwenye bichi, pia kuna mwambo mengine mazuri mazuri huko, juu unajua kuna sasa wageni wengi huko kwa hivyo wakona activities mingi sana kuna water parks hio pia nilifurahia sana wakati nilienda huko ilikuwa very fun tulishinda huko siku mzima na pia kuenda kuona wanyamapori wamewaeka huko na kitu hata ilinishangaza ni wanakaa aje na hio jua lakini tulifurahi na pia mimi nilifurahi sana.